Napenda kuwa mahali penye utulivu na mazingira ya asili. Sehemu ambazo hakuna kelele nyingi, hewa ni safi na unaweza kufikiri kwa amani. Kwa mfano, kando ya ziwa au bahari nikisikia upepo mwanana. Mashambani au milimani palipo na kijani kibichi. Pia mahali pasipo na msongamano, lakini si pa upweke kupita kiasi. Napenda pia mahali penye watu wachache, wenye heshima, muziki wa taratibu na mazingira. Yanaokufanya ujisikie huru na salama.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa ya moto Napenda kwa sababu inanipa utulivu hasa asubuhi au jioni Harufu na latha yake ni ya kufariji inafaa kunywa ukiwa unazungumza, unasoma au unafikiri ya tu kama ninge kua pwani au sehemu ya joto Ningechagua majibaridi au juisi ya matuda asilia ya hasa, ya embe, au passion inaburudisha sana.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi nafanya mambo madogo yanayonisaidia kupumzisha akili na kurudi kazini nikiwa fresh. Kwa mfano, nakunywa chai au kahawa pole pole, natembea kidogo hili kunyoosha mwili, naangalia simu kusoma habari fupi au kitu cha kuniburudisha. Wakati mwingine nazungumza na wenzangu kucheka kidogo, nikifanya hivi narudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ningesema na mahusiano ya heshima ukaribu na kujifunza na wazee wangu Nawadhamini kwa sababu wananipa ushauri wa maisha. Wananipa ushauri wa maisha kulingana na uzoefu wao. Ninajifunza nidhamu, subira na maadili kutoka kwao Nawaheshimu kwa maneno na matendo. Hata pale tunapokuwa na mitazamo tofauti Si lazima tukubaliane kila kitu Lakini mawasiliano na heshima hufanya mahusiano yawe mazuri kuwauliza hali zao au kusikiliza hadithi zao za kujenga ukaribu sana.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu na zinanivutia kwa sababu zinamusha fikra au upunifu. Zinakutoa kwenye hali ya kawaida ya maisha, mara nyingi zinamafunzo ya kina yalio fichwa ndani ya tukio la ajabu. Napenda hadithi zenye, fumbo, safari zisizo eleweka au zinazo changanya uhalisia na mambo ya kushangaza. Zinakufanya ujuulize je ingeweze kana kweli.

Mfereji wa TV ninaofuatilia zaidi ni Citizen TV Ninaupenda kwa sababu unatoa habari kwa wakati na kwa wazi vipindi vya majadiliano vinaangazia maswala ya jamii na maisha ya kila siku Kuna mchanganyiko wa habari, burudani na vipindi vya kielimu Pia mara kwa mara hufuatilia NTV kwa taarifa za kina na vipindi maalumu na wakati wa mapumziko napenda vituo vya muziki au dokumentari.

Nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuzingatia mambo kadhaa muhimu mawasiliano wazi inasikiliza mawazo ya wengine na kueleza yangu kwa heshima kuheshimu tofauti. Kila mtu anamtazamo na nguvu zake najaribu kuzitumia vizuri kugawana majukumu kila mtu apewe jukumu analolifanya vizuri kusaidiana mtu akiwa kusaidiana mtu akikwama, tunasaidiana badala ya kulaumiana Kulenga lengo la pamoja Kila ninachofanya nakikumbuka lengo la timu. Kwa mtazamo wangu hushirikiano mzuri hujengwa juu ya imani, heshima na uwazi.

Ndio, ninapenda muziki wa jadi. Ninaupenda kwa sababu unahifadhi utamaduni na historia ya jamii ala muziki na midundo yake zina hisia za kipekee. Mara nyingi una ujumbe wa maadili, hekima, mara nyingi una maadili, hekima na maisha Napendezwa sana na nyimbo za sherehe, kazi au simulizi zinakuunganisha na mizizi ya jamii.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na hutoa chaguo nyingi. Faida ninazo zipenda ni unaeza kulinganisha bei na ubora haraka, hakuna haja ya kusafiri au kusafikisha muda. Vitu vya aina zote zinapatikana kutoka nguo, vitabu, vifaa vya teknolojia hadi chakula. Lakini napendelea pia kuthibitisha muuzaji au bidhaa kwanza ili kuepuka matatizo.

Mimi napata habari mtandaoni kutoka kwa vianzo vinavyoaminika na vilivyo na taarifa za haraka na sahihi. Mfano ni BBC News kwa habari za kimataifa, The Star na Daily Nation kwa habari za Kenya, Al Jazeera kwa mtazamo wa kimataifa tofauti, Voa News mara nyingine kwa makala maalum. Pia napenda kutumia mitandao rasmi ya serikali au shirika linapohusu taarifa za afya, elimu au huduma za jamii.

Masomo yangu nimeyapenda sana. Yale yanayohusiana na sayansi na teknolojia. Kwa mfano, hisabati, fizikia na kompyuta. Pia napenda masomo ya lugha na fasihi. Kwa sababu yananisaidia kuelewa watu na mawasiliano vizuri. Ninajitahidi pia kujifunza masomo ya historia na ilimu ya jamii. Ili kuelewa maisha na tamaduni za watu mbalimbali.